Ndiyo ninapenda kuchora nina kipaji cha kuchora ninapenda kuchora kwa sababu ni njia nzuri ya kujieleza na kuonyesha ubunifu wangu ninapochora ninajiskia nikiwa huru na mtulivu kwani hunisaidia kusahau mawazo yanayonisumbua na kunipa amani ya akili pia hunipa fursa ya kubuni picha mbalimbali kama manthari, watu au vitu vinavyo nivutia. Kadiri ninavyoendelea kuchora huongeza ujuzi wangu na kujiamini zaidi katika kazi zangu zaidi ya hayo kuchora hunipa furaha kubwa ninapoona mchoro wangu ukikamilika na kuonekana vizuri.